Ninapenda sana kujaribu vyakula vipya kwa sababu mimi ni gwiji wa vyakula aina mbali mbali. Mimi ni mpishi hodari. Hivyo basi sina budi ila kuvichambua na kuvijaribu vyakula vya aina mbali mbali. Wakati ninapokuwa ninaanda mapishi yangu ya kila siku.

Mimi husherehekea siku yangu ya kuzaliwa kwa kuzuru mbuga za wanyama kuwaona wanyama mbali mbali wanavyoishi bugani. Pia mimi hualika marafiki zangu ili tuweze kula pamoja, kunywa pamoja na kusherehekea siku hii ya umarufu sana katika maisha yangu.

Chumba changu cha kulala si kikubwa mno ila pia si kidogo mno ni cha kimo cha wastan. Nachopenda sana katika chumba changu ni kitanda kwa sababu ni kikubwa na kina godoro la kunufaisha usingizi wangu. Mimi hulala sana usingizi wapono hadi kunapo kucha huwa sipendi kurauka. Katika chumba tangu pia nina dirisha. Dirisha ambalo hunipa mwangaza kila kukicha na huniarifu kuwa kumekucha hiyo basi napaso kuamka.

Mtandaoni mimi hutumia muda wa takriban masaa kumi na mbili. Mimi ni mtu ambaye napenda sana teknolojia ya kisasa rununu yangu mimi hutumia kila siku kunapo kucha. Pia kompyuta na tarakilishi ukipenda mimi pia hupenda kuitumia hivyo basi mimi hutumia muda wangu mwingi katika mtandaoni.

Mimi napenda sana upepo ukilinganisha na AC. Upepo huwa unatoka kwa mandhari yaliyo jengwa na kutengenezwa kwa ustadi wa hali ya juu. Hivyo basi yanavutia upepo unavutia ukilinganisha na AC ambayo inatumia teknolojia kisasa japo kuwa. Hiyo pia ni muhimu sana katika maisha yetu.

Mimi napenda sana kusoma vitabu vya kihistoria. Napenda sana soma la historia. Hivyo basi, mimi hupenda kuvisoma vitabu vya aina hii. Vitabu hivi hunipa historia ya hapo jadi. Jinsi watu walivyokuwa wanaishi na walivyokuwa wakitangamana katika jamii. Hivyo basi, mimi hupenda sana vitabu hivi kwa sababu hunijenga na kunikuza kumaisha yangu ya kisasa.

Chakula ninacho kipenda zaidi ni wali wa nazi ama ukipenda pilau. Pilau inapoandaliwa mimi huchukua muda wangu ili kuweza kuhakikisha ya kwamba viungo vyote vinakolea na vinawekwa kwa ustadi na ueledi unaofaa. Napenda sana pilau hasa inapopikwa na nazi.

Mimi hupenda sana chakula ambacho hakina mafuta kwa sababu chakula ambacho hakina mafuta ni muhimu sana kwa afya yangu. Hivyo basi naepuka sana maradhi yanayosambazwa na mafuta. Hivyo mimi hupenda sana chakula ambacho hakina mafuta. Ukilinganisha na ambacho kina mafuta maana huwa kinasambaa maradhi mbalimbali.

Chakula cha jadi ninacho kipenda ni ugali ama ukipenda sima. Chakula hichi ni chakula ambacho ki kimeenziwa na wengi katika jamii. Ni chakula ambacho kimeandaliwa kwa kufinyangwa au kusagwa sagwa kwa mahindi na kuwa unga laini. Baada ya hapo huwa kinatozwa majini maji ambayo yamechemkwa na kufinyangwa kwa weledi wa hali ya juu. Hivyo basi kukifanya chakula cha jadi ambacho ni kitamu zaidi.

Mimi hupanga kazi zangu kulingana na muda ambao zinapaswa kuwa zimetekelezwa. Kazi ambazo zinapaswa kuwasilishwa kwa muda wa haraka huwa naziweka za kwanza. Ilhali ambazo zitachukua muda ili ziweze kuwasilishwa mimi huziweka kwa masaa ya baadae. Hivyo basi nimeuona kuwa ni vyema kupanga kazi zangu kulingana na muda ambao zinafaa kuwa zimekamilika.

Mimi napenda sana chai ukilinganisha na kahawa. Chai huwa inanipa fursa ya kuweza kunywa maziwa ambayo yamekamuliwa kutoka kwa ng'ombe. Ilhali kahawa haina maziwa. Hivyo basi, mimi hupendelea sana kunywa chai ukilinganisha na kahawa.

Mimi napenda sana kupiga picha, mimi hupiga picha mara ikizidi sana mara saba kwa siku. Mimi na penda sana kujiona na pia kuwapiga wenzangu picha ili niwone walivyo kaa vizuri na kuwa wenye kupendeza zaidi hivyo basi mimi hupenda sana kupiga picha. Angalao mara saba kwa siku.

Mimi napenda sana mvua kwa sababu ina umuhimu sana katika maisha yetu ya kila siku. Mosi kabisa mvua inatupa maji. La pili ni kuwa mvua inatusaidia kunyunyuzia mimea shambani. Hivyo basi kutufanya tuweze kupata lishe bora. Pata lishe bora kunasaidia sana kukimu familia katika maisha ya kila siku. Hivyo basi watu huwa wenye afya njema na wenye siha inayo tamanika sana na watu wengi.

Rangi ambayo ninaipenda sana ni rangi ya kijani kibichi. Rangi hii hunipendeza kwa kuwa. Inaonyesha jinsi ambavyo mazingira yanavyo kaa na kuvutia. Rangi hii huwa inapendeza sana kwa kuwa. Ndiyo inayoleta mandhari na hewa safi katika jamii hivyo basi mimi hupenda sana rangi ya kijani kibichi. Maana ndiyo ambayo mimea mingi imechukuwa ukilinganisha na rangi nyinginezo.

Mfanyabiashara bora zaidi ni mfanyabiashara ambaye anahakikisha kuwa wateja wake wanahudumiwa kwa usawa kwa wakati unaofaa na pia lugha anayotumia kuwahudumia wateja wake ni lugha yenye adabu na heshima. Mfanyibiashara bora pia huweza kupanga kazi yake kwa muda na wakati unaopaswa kutendeka na kuhakikisha kuwa kazi zake zinafanywa kwa ustadi na weledi wa hali ya juu. Mfanyibiashara bora huwa hana budi ila kuweza kutoa ufanisi katika kazi yake ya biashara. Hivyo basi kuweza kujikimu kimaisha na hata kukimu maisha ya familia yake.

Mimi hufua nguo zangu mara moja kwa wiki. Siku ambayo mimi hupenda sana kufua nguo zangu ni siku ya Jumamosi. Ni siku ambayo huwa sina kazi ya kufanya, na huwa niko bure binafsi bila ya kazi yoyote. Hivyo basi, mimi huona kuwa ni jambo la busara kufua nguo zangu. Tika siku hii ya Jumamosi ili ziwe safi. Ninapoanza kazi yangu siku ya jumanne, niwe safi na mwenye kuvutia katika kazi yangu.

Ndiyo ninapenda sana kula samaki. Jamii ambayo mimi nimekuzwa na kuzaliwa ni ya waja ambao wanapenda kula sana samaki kwa sababu tunapoishi kando yake kuna majimengi mno. Hivyo basi kazi ya uvuvi wa samaki inaendelea sana mno katika jamii yetu. Hivyo basi mimi napenda sana kula samaki. Kwa sababu ni chakula ambacho nimekuzwa kwa kukila kila siku.

Aina ya filamu ninayopenda sana kutazama ni filamu ambazo zinajihusisha na kiteknolojia ya kisasa. Na penda sana teknolojia hivyobasi huwa sinabudi ila kutazama filamu ambazo zinajihusisha na kiteknolojia ya kisasa. Filamu hizi hunipa maarifa na ujuzi ya jinsi ya kukumbana na vifaa vya kiteknolojia ya kisasa.

Mimi napenda sana kusoma vitabu, kusoma hunipa maarifa na ujuzi wa hali ya juu ukilinganisha na kuandika. Hivyo basi, mimi huwa napenda kukaa sana maktabani ni kichambua vitabu aina ainati ili niweze kujipa maarifa ambayo hapo awali sina. Hivyo basi, mimi hupenda sana kuchambua na kusoma vitabu. Vya waandishi mbalimbali.

Mimi hupenda sana kununua mbegu za mimea aina mbali mbali ikiwemo mahindi mihogo viazi mbaazi maharage na mingine mingi. Mimi napenda sana kilimo hivyo basi mi hupenda sana kununua vifaa vinavyohusiana na kilimo. Napenda sana upanzi wa mimea mbali mbali. Hivyo basi mimi huwa sina budi ila kununua vifaa vya mimea ili kukuza kilimo changu.